Mimi sipendi kusimamiwa kwa sababu unapo simamiwa hiyo inamaanisha huwezi kufanya kazi yako vizuri. Mimi huwa naweza kufanya kazi yangu vizuri bila kusimamiwa pia mimi napenda kusimamia kwa sababu unapo simamia inamanisha wewe ni kiongozi na wewe unaweza kuona mambo mengi kuliko wale watu wengine.

Ndiyo ninapenda kuangalia nyota kwa sababu nyota zinameta meta na pia nyota ni rembo sana. Mara ya mwisho niliangalia nyota ilikuwa mwaka uliopita na pia ninapoangalia nyota najihisi vizuri.

Mimi sijawahi kucheza mchezo wa ubao lakini ningependa kucheza wa siku moja na pia ninaweza kutafuta mtu ambaye anajua kucheza ili haweza kunifunza kwa sababu mimi siufahamu mchezo huo.

Sera ya kampuni yambayo ninaiona muhimu ni sera ya mawasiliano kwa sababu sera ya mawasiliano huweka muongozo wa jinsi, tarifa zinavyo tolewa na kupokelewa ndani ya kampuni na pia mawasiliano ni mzuri kupunguza migogoro ya kuongeza ufanisi katika kampuni.

Wanyama ambao ninawapenda ni wanyama ambao hukaa nyumbani kwa mfano mimi hupenda mbwa kwa sababu mbwa ni mwaminifu sana na ni rafiki wa karibu sana wa binadamu na pia napenda paka kwa sababu paka ni watulivu sana na ni wapole na wanapenda faraga.

Mchezo ambao ninaupenda katika olimpiki ni mchezo wa riadha kwa sababu mchezo wa riadha ni rahisi kuelewa kukimbia, kuruka au kurusha mtu anayefika wa kwanza au mbali zaidi hushinda na pia riadha ina historia kubwa katika olimpic games tangu zamani kabisa.

Ninapokuwa na wasiwasi mimi upenda kusikiza muziki kwa sababu muziki ni mtolivu na hunisaidia kupunguza mawazo mengi na kunipa hali ya amani na pia mimi huwa naweza kupungua kwa kina navuta pumzi polepole kwa sekunde nne ninaachilia kwa utaratibu hii hii hunipunguzia mapigo ya moyo na kunisaidia kutulia kutulia.

Ndiyo ninapenda kupanda milima kwa sababu unapopanda milima. Huwa unaweza kutazama mambo tofauti tofauti. Unaweza ukatizama miti ukiwa kwenye milima. Na pia unapopanda milima. Unaweza ukafanya mazoezi kwenye mwili wako. Mara ya mwisho nilipanda mlima. Ilikuwa mwaka uliopita.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa awe mvumilivu katika maisha, na pia awe na marafiki ambao angeweza kuongea na wao wakati kuna shida na wakati kuna furaha. Rafiki ni mzuri kwa sababu unapoongea na yeye, unajihisi ukiwa mwenye roho imetulia.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakua ninaweza kusaidia mtu yeyote ambaye anahitaji usaidizi wangu kwa sababu wakati mwingine unapatana na mtu ambaye anahitaji usaidizi wako ila huna hela wala pesa ya kuweza kumusaidia na kutotua shida yake kwa hivyo ningeweza kuwa na uwezo wa kumusaidia kila mtu mwenye anahitaji usaidizi wangu.

Mimi ninapenda kukula chakula cha nyumbani kwa sababu chakula cha nyumbani ni kitamu na chakula cha nyumbani umekiona kinachopikwa na pia chakula cha nyumbani unaweza ukapika kitu yoyote yenye unataka. Mara ya mwisho kukula chakula cha jioni ilikuwa jana jioni.

Ninapafanya hili kuwatia moyo wenzangu ni kuweza kuwapa ushauri amba utaweza kuwasaidia katika maisha. Mara kwa mara huwa naweza kuwavumilia. Mara kwa mara huwa naweza kuwasaidia wakatu wa sheda na wakatu wa sherehe. Kwa hivyo kuwatia moyo huwa naweza kuwashauri.

Mara mingi mchana mimi huwa naweza kukila chakula cha wali kwa sababu wali ni rahisi kupika na wali unaweza ukaupata wakati wowote pahali popote kwa hivyo mara kwa mara mimi mchana huwa naweza kukula wali na pia nisipo kula wali huwa naweza kukikunywa chai au naweza kupika chakula kingine.

Mimi ninapenda kutazama michezo kwa sababu ninapotazama michezo najihisi mtu ambaye amefurahia na napenda kushabikia wengine wakati wanacheza kwa hivyo mimi huwa napenda mara kwa mara kujitokeza mahali ambapo michezo inaendelea na kuweza kuwashabikia watu ambao wanacheza.

Mimi ni mtu mbunifu kwa sababu huwa naweza kuleta mawazo mapya kwenye kazi yangu na mawazo ambayo huwa na naweza kuileta. Watu wengi huwa wanai huwa wanaipenda na kuweza kuifuta na pia huwa naweza kutatua shida kwa haraka na watu wengi wananipenda kwa sababu ya mambo hayo.

Ya kwanza ni uongozi na ushirikiano kwa sababu kuongoza au kushirikiana vizuri na wenzako ni muhimu hili kufanikisha malengo ya timu na pia usimamizi wa wakati kwa sababu kueka kipaombele na kupanga muda wa kazi kuna saidia kuwa na uzalishaji wa juu.

Huwa naweza kupumzika kwa nikifika kwa nyumba, kitu ya kwanza, ninaweza kuingia kwa bafu na kuweza kuoga ili niweze kupumzisha mwili yangu. Ya pili huwa naweza kuketi kwenye kiti na kuweza kupumzika, ya tatu huwa naweza kuwasha televisheni na kuweza kujiangalilia kipindi chochote ambacho kinaendelea.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu unapotumia teknolojia huwa unaweza kujifunza mambo mengi sana ambayo haukuwa unaijua na ni vizuri kila siku kuweza kusoma mambo mapya ambayo hauyajui. Huwa inasaidia mwili wako na akili yako kuweza kujua vitu vinavyoendelea.

Wakati wangu wa mapumziko ya mchana huwa naweza kujiekelea kwenye kiti na kuweza kulala kwa sababu unapolala unawezanga kupumzisha akili yako. Mara ya mwisho niliweza kupumzika ilikuwa baada ya kumaliza kazi ambapo nilelekea nyumbani na kuweza kupumzika.

Wakati nina mgogoro na mtu, huwa naweza kutulia na pia huwa naweza kuongea kwa sauti ya chini ili kuweza kuelewana. Munapo, ungea kwa sauti ya juu nyinyi wote, hakuna namna ya vile mtaweza kuelewana. Kwa hivyo ni lazima mtu moja awe anongea kwa sauti ya chini ili muweze kusikizana.

Mimi huwa naweza kusafisha vifaa vyangu kila wakati zinavyopata uchafu. Kwa mfano, ninaweza kusafisha vifaa vyangu asubuhi, jioni, na pia wakati wa kukula chakula cha adhuhuri kwa hivyo, ni vizuri kusafisha vifaa vyako kila wakati ili vikae vikiwa safi.

Mafanikio ambayo nimeipata kazini ya kwanza nimeweza nikaongezwa cheo kwenye kazi yangu. Mimi ninapofanya kazi, huwa nafanya hiyo kazi ni kama ni yangu, huwa naweza kujitolea na pia kufanya kazi yangu na utaratibu. Kwa hii imeniwezesha kuweza kupata cheo kikubwa kwenye kazi yangu.

Mahali ninapoishi kuna jamii mzuri sana ambapo. Ndugu na jamaa huwa wanaweza kushikana wakati kuna shida na wakati wa sherehe. Kila mtu huwa na heshimu yule mwingine awe ni mkubwa na au awe ni mdogo. Sisi wote tunaishi kwa kupendana.

Chakula ambacho cha jadi ninacho kipenda zaidi. Chakula cha pilau kwa sababu pilau inapopikwa, inawezanga kuwekwa nyama na pia inaweza kuwekwa mapochopocho mengine ambayo yanaifanya iwe tamu zaidi. Mara ya mwisho niliikula pilau ilikuwa wiki iliyo pita.

Nchi ambayo ningependa kutembea ni nchi ya uchina kwa sababu nchi ya uchina kuna teknolojia ya hali ya juu na ningependa kuwenda kujitazamia teknolojia hiyo na pia ningependa kuweza kujua tamaduni zao kwa hivyo ningependa kutembea nchi hiyo ili niweze kujionea mambo tofauti tofauti na pia niweze kuongea na watu wenye wanaishi kwa hiyo nchi.

Sanaa ambayo ninapenda ni sanaa ya kimziki kwa sababu unaposikiza mziki. Unaweza kuburudika na pia kuna mziki ambao utakufanya ujihisi ukiwa mwenye mtulivu. Kwa hivyo sanaa ambayo ninaipenda na ambayo ninapenda kuisikiza kila wakati ni sanaa ya kimziki.

Somo la sayansi ambalo ninapenda ni somo la biolojia. Somo hili ninalipenda kwa sababu huwa linaweza kufunza mtu mambo mengi kuhusu mwili ya mtu. Na siyo pekee kuhusu mwili ya mtu. Inaweza kukufunza mambo mengi ambayo inaendelea katika mwili wa binadamu, katika mwili wa mnyama na somo hili ni mzuri sana.

Huwa najistawishi katika likizo yangu kwa kutembea mahali tofauti tofauti, na kuweza kukutana na watu tofauti tofauti, na kuweza kuongea na wao na kuweza kuelewa tamaduni zao na kuweza kuelewa ambavyo wanavyoishi, na pia huwa najifunza mambo mengi wakati huo.

Rangi ambayo ninaipendeza ni rangi ya kijani kimbi kimbichi. Mimi huwa napenda rangi hii kwa sababu inapatikana kila mahali. Unaweza kuipata kwenye majani na pia unaweza kuipata kwenye nguo au viatu. Rangi hii inaweza ikapelekana na kitu chochote ambacho utaweza kununuwa na kueka kwenye nyumba yako.

Mimi huwa sisomi gazeti, lakini siku moja nitaweza kuelekea moja kwa moja mpaka mahali ya mbapo gazeti inauzwa na kuweza kununua moja ili niweze kujua jinsi nchi inavyoendelea, lakini kwa sasa mimi huwa sisomi gazeti.

Mimi sina mara ambayo huwa napiga picha kwa sababu picha unaweza ukaipiga wakati wawote. Mara ya mwisho nilipiga picha ilikuwa wiki iliyopita wakati nilikuwa nimetembea mahali fulani. Mimi nikipiga picha huwa nazihifadhi kwenye simu yangu.

Mimi huwa napenda kujaribu chakula vipya na pia napenda kujaribu chakula vya nchi ingine. Mara ya misho nilijaribu chakula vipya au chakula vya nchi ingine ilikuwa mwaka uliopita ambapo nilijaribu chakula cha nchi ya Ethiopia na chakula hicho kilikuwa kitamu Ingawa kilikuwa na pilipili mingi.

Mimi huwa naweza kutoa zote, wakati ninaelekea kanisani, mimi huwa naweza kutoa sadaka na kumpatia mungu, na wakati kunapo tokea shida au wakati mtu yeyote anahitaji usaidizi wangu wa mchango, mimi huwa naweza pia kumchangia au kutoa pesa hiyo ya mchango ili ikaweza kumsaidia.

Mimi huwa naweza kutumia muda mwingi katika mtandao kwa mfano ninaweza kutumia mtandao kutoka asubui. Halafu niweze kupumzika wakati wa chakula cha hadhuhuli. Halafu nikaweze kuendelea kutoka hapo mpaka jioni wakati nitakapoenda kulala.

Mimi napenda kujifunza historia, huwa napenda kujua mambo ambayo inaendelea na pia mambo ambayo iliendelea wakati huo uliopita. Kwa hivyo, mimi huwa napenda kujifunza historia na pia napenda kusoma mambo ya kihistoria huwa inaweza kusaidia akili ya binadamu.

Mimi huwa. Mimi mara ya mwisho nilipokea zawadi. Ilikuwa zawadi ambayo nilikuwa nimebuyiwa na mama yangu. Ambapo, aliweza kunibuyia hiyo zawadi na kueza kuniletea mahali ambapo nilikuwa. Zawadi ambayo nilipokea ilikuwa zawadi ya nguo.

Mimi huwa naweza kufanya mambo mengi sana ili kuweza kulinda mazingira ya kwanza huwa naweza kueka taka pahali ambapo panafaa ya pili huwa naweza kuokota taka nikipata taka ambayo imewekwa vibaya au imetupwa mahali ambapo hapafai.